Kama kuna kitu kinachoweza kunifurahisha wakati wowote, basi ni keki nzuri. Kati ya aina zote, keki ninaipenda zaidi ni red velvet. Naipenda jinsi ilivyo na rangi nzuri ya kuvutia, na ladha yake ya kipekea ambayo ni mchanganyiko wa kaakaa na krimi wa jibini kwa juu. Pia, mimi ni shabiki wa keki za matunda. Hasa zile zenye ladha ya limau au machugwa kwa sababu zina ukakasi fulani unaochangamsha kinywa. Kwangu, keki sio tu kitoyo cha sukari, bali ni sehemu ya kusherehekea matukio madogo na makubwa ya maisha kwa furaha.